Ninalinda faraha yangu mtandaoni kwanjia hizi. Natumia nyui lakali na tofauti kwa kila kaunti. Nawasha uthibitishaji wa hatua mbili inapowezekana. Sishiriki tarifa binafsi ovyo ovyo kwa kama namba ya simu au eneo nilipo. Nina hakikisha tuvuti ni salama kabla ya kuingia taarifa. Nina sasisha programu na kifaa mara kwa mara ili kuziba mianya ya usalama. Asante.

Kwa upande wangu mimi, uzoefu ulionifundisha zaidi ni kufanya kazi na watu kwenye kutatua tatizo halisi. Hasaa pale wanapokuwa na malengo magumu au changamoto za kuifunda. Kutoka hapo, nimejifunza kusikiliza kwa makini kabla ya kutoa suluhu. Kufikiria kwa kina na kimantiki. Kubadilika haraka kulingana na muktadha wa mtu au kazi.

Zoea nzuri nililolijenga ni kupanga siku yangu kila asubuhi hii inasaidia kuwa na malengo wazi na kufanya kazi muhimu kwanza. Inanisaidia kubaki na umakini na kuepuka kupoteza mda. Pia inahakikisha kupumzika wakati unaofaa bila kushindwa na shughuli nyingi.

Napenda kula mahali penye mazingira, tulivu na rafiki. Migahawa midogo yenye ladha ya kipekee au vyakula na vinywaji. Migahawa yenye bustani au sehemu ya nje yenye upepo nzuri. Pia napenda kula kwenye ba au kafteria yenye mandhari nzuri sana.

Utaratibu wangu wa jioni, mchana ukiisha napenda kupumzika kidogo kupunguza kutuliza akili. Kwa kawaida, napumzika kwanzia majira ya jioni takriban saa kumi na mbili hadi saa moja jioni. Napenda sherehe ndogo za jioni kama vile chakula kukula kwa pamoja kabla ya kulala na jipanga kwa utulivu kuosha uso wakati wa jioni na hisi furaha na utulivu.

Jinsi ninavyo tumia simu yangu. Kila siku mimi hutumia simu takriban masaa matatu au matano ikiwa ni kwa kazi. Programu ninazo tumia zaidi sana ni mitandao ya kijamii barua pepe na programu za ujumbe kama vile whatsapp. Simu yangu ya kwanza nikiwa na kumbuka ilikuwa rahisi ya kitengo cha gumba. Simu inasaidia maisha yangu kufanya mawasiliano kwa rahisi kupata taarifa haraka. Ninahisi muda mzuri wa kuzima simu ni usiku au wakati wa kupumzika kabisa ilikuondoa kelele na kujitolea kwa mapumziko ya akili.

Ninashambulia tatizo kazini kwa hatua hizi, kuelewa tatizo kwa kina, kutenganisha tatizo kwa sehemu ndogondogo ili iwe rahisi kushughulikia, kuchambua suluhisho zinazowezekana kwa kutumia mantiki au uzoefu, kuchagua suluhisho bora na kuanza utekelezaji hatua kwa hatua, kufuatilia matokeo na kurekebisha pale inapohitajika. Na pia la mwisho kujifunza kutokana na tatizo ili kuepuka kutokea tena.

Napendelea kusomea habari mtandaoni kutoka kwenye tovuti na vyanzo vinavyoaminika. Mitungo ya habari kubwa kama vile BBC, CNN, Aljazeera app za habari kama vile Google News au Apple News. Tovuti za kitaifa ili kufuatilia matukio ya ndani, blogu na vyanzo vya kusikiza habari.

Kila jioni kabla ya kulala, hufanya hatua hizi, kupumzika kidogo, kusoma kitabu au kutazama filamu fupi, kuandaa mazingira ya usingizi, kupumzika mwanga, kueka chumba safi na tulivu, kusafisha mwili kidogo, kuosha uso au kumeza dau.

Aina ya keki ninayoipenda ni keki ya chokoleti inaladha tamu na inaridhisha sana. Inafaa kwa hafla au kunywa chai ya kahawa. Pia kuna tofauti nyingi keki yenye krimu, matunda au nuts. Hivyo inabadilikia kuwa ya kipeke kila wakati.

Chakula ninacho kipenda zaidi sana ni pilau au wali na nyama ya kukaangwa. Ni chakula chenye ladha nzuri sana kinakithi nishati. Kinaweza kuwa rahisi au kifahari kulingana na mahitaji. Pia ni sehemu ya utamaduni kumbu kumbu nzuri za familia.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kusafisha bafuni. Ni kazi isio ya kupendeza na mara nyingi inahitaji nguvu na subira. Inachukua muda na mara nyingi ubeba harufu isio pendeza. Lakini lazima ifanyike ili kutunza usafi wa nyumba.

Mara nyingi ya asubuhi na kula mayai kwa mkate na pia kuongezea juu uji wa ngano. Hii hutoa nishati ya kutosha kwa mwili, kuanza siku. Ni rahisi na haraka ya kuanda, pia napenda kuongeza matunda au kahawa, sehemu ya kiamsha kinywa.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali, kujitolea katika shuguli za kijamii kama kusaidia masikini au watoto, kushiriki ujuzi na elimu kwa wengine hasa vijana, kuhimiza utunzaji wa mazingira kama kupanda miti, kusafisha maeneo ya uma, kuchangia miradi na maendeleo, kusaidia shule, maktaba au vituo vya afya.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga. Inanisaidia kutuliza akili kupunguza stress na kuongeza unyumbufu wa mwili. Baada ya yoga, unajihisi mwepesi na mwenye nguvu. Pia ni njia nzuri ya kuunganisha mwili na akili na utulivu.

Uzoeefu wakushangaza niliupata ni kutembelea milima ya kiasili na kuona machueo kutoka kilele. Ilikuwa kitu kisicho tarajiwa na kilinifanya nijisikie mdogo mbele ya asili. Nilijifunza uvumilivu na kuthamini uzuri wa asili. Pia ilikua kumbukumbu ya furaha na mashikamano na marafiki wa safari.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na mtu. Kutembelea maeneo hayo, kunaleta utulivu na furaha kuona maji yakitiririka, kusikia upepo na kufurahia mandhari ya asili. Ni mahali pazuri kupumzika, kutafakari au kutumia muda na marafiki au familia.

Ninajitunza kwa njia mbalimbali, kula chakula chenye lishe bora na kunywa maji ya kutosha, kufanya mazoezi mara kwa mara kama kutembea, kuendesha baiskeli au yoga, kupumzika na usingizi wa kutosha, kujali afya ya akili kwa kupumzika kusoma au kufanya meditation kuweka usafi na muonekano mzuri kama kuosha mwili, kuvaa safi na kuondoa msongamano wa mawazo.

Napenda kusherehekea siku kuu kwa njia za pamoja na za furaha. Kukaa na familia na marafiki, tukila chakula kizuri pamoja. Kushiriki sherehe ndogo kama zawadi, mantari ya nyumbani au michezo ya familia. Kufurahia tamaduni na desturi zinazohusiana na siku kuu.

Ninaboresha aje michakato ya kazi kwa hatua hizi. Kuchambua michakato iliopo, kuona ni sehemu gani, zinazo chukua muda mwingi au zinazo zalisha makosa. Kuweka vipaumbele na malengo wazi. Kutumia teknolojia na zana zinazofaa. Kushirikisha timu.

Ninasafisha vifaa vyangu kila wakati vipimo vinapo patikana au angalau kila mwezi. Hii husaidia kuhakikisha programu zote zinafanya kazi vizuri na salama. Pia huongeza utendaji na kuzuia matatizo ya kiufundi. Vile vile mara nyingine ninasasisha baada ya taarifa muhimu za usalama au programu mpya muhimu.

Mchezaji bora ninae mpenda sana wa mpira za kikapu ni Lebron James. Na mpenda kwa sababu anaubora wakipeke akili ya mchezo na uwezo wakushirikisha wachezaji wenzake. Na kumbuka mchezo wa ajabu nilimuona akicheza ambapo alikuweza kuongoza timu yake kutoka nyuma na kushinda kwa pointi chache.

Kinacho nipa motisha kazini ni kuona matokeo chanya ya kazi yangu na jinsi ya navyo saidia wengine. Kukamilisha miradi kwa ufanisi, kuna nipa furaha na kuridhika, pongezi na shukrani kutoka kwa wateja au timu huniweka motisha ya kufanya kazi zaidi.

Shughuli zangu za wikendi. Jumamosi na Jumapili napenda sana kucheza mpira wa magongo ama kupumzika na kushirikiana na familia au marafiki. Mara nyingi nakwenda kahawa au picnic au kutembelea bustani au maziwa ya karibu. Mambo ya kawaida ninayo yafanya ni kusoma vitabu, kutazama filamu, kusikiliza mziki.

Ninajaribu kusaidia jamii yangu kwa njia ndogo lakini zenye maana. Kushiriki maarifa na ushauri kwa wale wanaohitaji msaada. Kujitolea muda katika shughuli za kijamii au kusaidia majirani kuhimiza elimu na nidhamu, hasa kwa vijana. Pia kusaidia watu kwa maneno ya kutia moyo inapowezekana.

Ndiyo, ninasoma gazeti mara kwa mara, hufurahisha kupata habari za ndani na za kimataifa, pia husaidia kubaki na taarifa za siasa, michezo, biashara na teknolojia. Mara nyingine, ninasoma gazeti kwa mtazamo wa kufunza akili na kujua kilichopo kwenye jamii.

Ndiyo, napenda kupiga picha. Hunifurahisha kunasa wakati mzuri kama mantari, watu au matukio ya kawaida. Picha hunisaidia kukumbuka kumbukumbu muhimu na kuona uzuri katika vitu vidogo. Pia ni njia ya kujieleza na kuona dunia kwa mtazamo tofauti.

Timu bora ya mpira wakiragbi wakimarekani ninayopenda. Napenda timu ya New England Patriots. Napenda kwa sababu timu hii inanidhamu kubwa, ushirikiano mzuri na wachezaji wenyewe wahali ya juu. Nakumbuka mchezo mkuu wa timu hii ambapo walishinda kwa pointi chache tu katika Super Bowl na ilikuwa ya kusisimua sana.

Napenda kinywaji cha baridi cha juisi ya matunda. Hufurahisha na kupoa mwili hasaa wakati wa joto. Pia hutoa lishe na nishati kwa siku nzima. Wakati mwingine napenda pia iced coffee au chai baridi kama burudani ya haraka.

Mara nyingi napata habari kupitia nyanzo mbalimbali. Tovuti za habari mtandaoni kwa taarifa za haraka. Televisheni na redio kwa uchambuzi na mijadala. Mitandao ya kijamii lakini kwa tahadhari napendelea kuthibitisha taarifa. Pia mjadala.

Ninaanza mradi mpya wa kazi kwa hatua zilizopangwa vizuri. Kwanza, ninaelewa lengo na matarajio ya mradi. Kisha nakusanya taarifa, rasimali, zinazohitajika. Ninapanga hatua ndogo ndogo ratiba na majukumu. Ninawasiliana na timu mapema hili kuhakikisha kila mtu anaelewa nafasi yake katika kazi na mipango.

Napenda mbwa zaidi kuliko paka. Mbwa wanaonekana waaminifu, wachangamfu na wanaopenda kushirikiana na watu. Wanapenda kutembea na kucheza. Jambo linalonifurahisha, nijiskie mwenye furaha sana. Nikuwa mbwa wanapenda watu zaidi. Pia, hutoa usalama na urafiki wa karibu.

Ninajaribu kuweka afya yangu nzuri kwa mchanganyiko wa tabia rahisi lakini muhimu. Kula chakula chenye afya, mboga, matunda, protini na kunywa maji ya kutosha. Kufanya mazoezi mara kwa mara hata kama ni kutembea au mazoezi mepesi kupata usingizi wa kutosha ili mwili na akili vipumzike.

Ndiyo, napenda sana kuwa mbunifu. Napenda kufikiria mawazo mapya na kutafuta njia tofauti za kutatua matatizo. Ubunifu hujitokeza kwangu katika kuandika, kupanga, na kubuni suluhisho, rahisi. Lakini, yenye maana. Pia napenda kujifunza kutokana na kwa wengi, kuchanganya mawazo ili kupata kitu kipya.

Ningependa kuimarisha ujuzi wa kupanga muda kipao mbele. Hii ingewezesha kushugulikia kazi nyingi na ufanisi zaidi. Pia ingewezesha kuepuka msongo wa mawazo na kufanya maamuzi bora. Ni ujuzi muhimu kwa maisha ya kazi na ubinafsi kuhakikisha kila jambo linapewa muda unaotosha.

Napenda sana kufatilia CNN na BBC. Hizi hutua habari kimataifa na uchambuzi wa kina. Husaidia kubaki na taarifa sahihi kuhusu siasa, uchumi na matukio ya dunia. Pia napenda kuangalia mtazamo tofauti kupitia vipindi vya mijadala na ripoti za makini.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, ninafuata mpango dhabiti na nidhamu. Kwanza sana, ninapanga kazi zote kwa kipaumbele. Kugawa kazi katikati, hatua ndogo ndogo. Kuweka muda maalum wa kufanya kazi. Kuepuka vizuizi kama vile simu. Mwisho, kuthibitisha kila hatua na kufanya kazi.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uaminifu, usikivu na uwezo wa kuongoza kwa mfano. Uaminifu, kuonyesha ukweli na kuweza kuaminika na timu. Usikivu, kusikiliza mawazo, wasiwasi na mapendekezo ya wengine. Uwezo wa kuongoza kwa mfano, kufanya yale yanayotakikana kwa wakati au kwa uaminifu. Uamuzi mzuri na kuchangia matatizo ya nayo wakumba wengine.

Napenda kula brokoli na karoti. Brokoli ni nzuri kwa afya yenye vitamini mingi na husaidia mwili kufanya kazi vizuri. Karoti hutoa ladha nzuri sana. Pia husaidia sana kwa kuweka macho vizuri. Mara nyingine napenda spinachi au sukumawiki.

Napenda kusoma vitabu vya maarifa na hadithi za kuburudisha. Vitabu vya marifa, hunipa uwelewano mpya, mbinu za maisha na ujuzi wa kitalamu. Hadithi za kuburudisha zina nifanya nipumzike vizuri na kufurahia na kutumia ubunifu wangu vyema.

Ninajitahidi kulinda mazingira kwa mambo madogo madogo yanayoongeza tofauti. Kama vile kupunguza matumizi ya plastiki, kutupa takataka mahali panapofaa, kutumia umeme na maji kwa uwangalifu sana, kupanda miti na kushirikiana katika shughuli za kijamii na mazingira.

Napenda sana Leon Messi. Huu ni mchezaji wa soka ambaye ninahimudu kwa sababu ya ubora wake wa ufundi, mbinu na kasi ya akili. Anaonekana mchezaji mwenye furaha na bidii. Jambo linalonivutia sana mimi kama shabiki.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kutoa msaada bora na kusaidia watu kufanikisha malengo yao, kusaidia kwa haraka na kwa usahihi ili watu wapate taarifa wanazo hitaji. Kujifunza na kuboresha ujuzi wangu kila siku ili kuwa na tija zaidi.

Napenda kutumia teknolojia ya sauti. Husaidia kufanya mawasiliano haraka sana. Kama kupiga simu au kutuma voice note. Ni nzuri kwa kusikiliza mziki, podcast au masomo kwa sauti. Pia hutumika kwenye kazi uratibu. Kama kurekodi, mawazo, kutoa maelezo.

Napendelea kunyoa ndevu mara kwa mara, hii husaidia kuonekana kwa msafi na nadhifu. Pia hutoa hisia ya urahisi kwa starehe siku za kazi au burudani lakini wakati mwingine ndevu ndogo zinaweza kuongeza mtindo na utu.

Ndio, nimewahi kuona bahari, ilikuwa uzoefu mzuri sana, upepo wa bahari ulikuwa mtulivu, mawimbi yaliyo piga kwa pole pole, na harufu ya maji ya chumvi ilikuwa ya kipeke kabisa, nilihisi amani na furaha moyoni mwangu.

Wakati wa wasiwasi, ninafanya mambo kadhaa ili kutuliza akili na kupata mtazamo mzuri. Kwanza, kupumua kwa kina ili kupunguza msongo wa mawazo. Kuzingatia tatizo moja kwa wakati badala ya kujaribu kushughulika na matatizo mengi. Kuandika mawazo ili kuyapanga na kuyapanga kwa hatua.

Napendelea shati shati linanipa mtindo wa kitaalam na usafi. Hasa kwa kazi au mikutano. Pia linaweza kuvaa kwa rangi na miundo tofauti. Jambo linaloongeza ubunifu na ladha ya mtu. Hata hivyo tishati ni nzuri kwa starehe na siku za kupumzika nyumbani au kwenye michezo.

Mimi hukaa hadi saa nne au saa tano usiku, nikipata siku ndefu, napenda kulala mapema ili nipumzishe mwili vizuri. Lakini kama kuna kazi au jambo muhimu, naweza kukaa hadi usiku zaidi. Najitahidi kulala kwa wakati ili kuamka nikiwa na nguvu siku.

Nimewahi jaribu kujifunza kupiga gita. Ingawa haikuwa muda mrefu sana. Nilianza na msingi kama codes rahisi za mpangilio wa vidole. Ilikuwa ngumu mwanzoni. Hasa kubonyeza nyuzi. Lakini pia ilifurahisha. Nilifurahia sana.